Mziki gani unaosikiliza mara nyingi? Mimi kwa mara nyingi husikiza muziki kwa haina ya bongo. Bongo ni muziki ambao umetoka kwa nchi la Tanzania Ambao unakuwa muziki mara nyingi unakuwa muziki wa kuelimisha, muziki wa kimapenzi ama muziki wa kuburudisha. Mimi muziki wa bongo unaotoka katika nchi ya Tanzania ama Kenya ndio muziki mimi napenda kusikiza.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni? Mimi huwa nafanya mazoezi jioni. Huu ndio muda mimi ambao naupenda kufanya mazoezi. Kwa sababu, mimi huwa nimemaliza kazi zangu za siku na ndiposa nakuwa sina kazi la kufanya. Sina jambo lolote la kufanya. Kwa hivo, mimi hufanya mazoezi yangu majioni. Mazoezi yangu huwa ni kucheza mpira ama kuenda kwenye jimu kufanya mazoezi.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Eee, hili ni swali, mimi huwa napenda kujaribu vyakula vipya. Na wakati mwingine huwa sipendelei. Napenda kuonja vyakula vipya hili kujua ama kuonja vile zinavyo ladha yake ila wakati mwingine huwa naziogopa kwa sababu zinaweza zikawa zinaeza nidhuru ama huenda nikapata si za ladha katika kinywa changu. Kwa hivyo mimi huwa napenda. Na bado huwa sipendelei kuonja vyakula vipya.

Shughuli zangu za wikendi. Wikendi ni siku mbili za mwisho wa wiki. Ila ni jumamosi. Shughuli zangu za Jumamosi ni kuenda kwa kanisa, baada kutoka kwa kanisa mimi huenda kujiburudisha. Nawezaenda kuangalia mpira ama naweza pia enda kucheza mpira. Hizo ndio huwa shughuli zangu za wikendi. Mara mingi, ama bado kuenda kuonelea au kuwajulia hali marafiki ama familia yangu.